Ndoto yangu kubwa ni kupaa juu, kupaa juu kwa maana gani? Kuweza kuwa nafikira kubwa sana kwa sababu kuwa nafikira kubwa sana kunaweza kukanitimizia malengo na malengo yangu ni kwamba natamani kuishi kwenye usawa. Nikisema natamani kuishi kwenye usawa ni kwamba natamani kuishi mimi kwenye usawa lakini pia na kizazi changu kwa sababu mimi ukinizungumzia mimi. Unazungumzi ya pamoja na uzawo wangu wote unaona bwana. Kwa kuishi kwenye usawa. Mimi pamoja na uzawo wangu. Lakini kwa sababu ndoto yangu kwa sababu ni kupaa juu. Natamani usawa huo uwakute na watu wengine wote ambao tunaishi nao kwenye jamii hivyo huwa najitahidi sana. Kujaribu kuyajua mambo ya sasa na mambo ya badaye. Na hata yale ambayo hayajatokea. Amani kuitengeneza amani kwa hiyo ndoto yangu kubwa ni kutengeneza usawa. Kuishi tu maisha fulani hivi ya haki unaona bwana lakini pia nikisema maisha yenye usawa kuishi kwenye usawa maanake ni mtu ambaye naipambania harakati ya amani kama ningekuwa kiongozi labda wa nchi fulani bara basi ninge jaribu kuwa mtu wa haki na amani lakini hayo yote ndo malengo lakini nataka nianze kwangu uje kwenye uzawo wangu ivo yani.

Uwanafanya mazoezi cha kwanza na nikisha fanya mazoezi. Mazoezi kwa maana nini? Mazoezi ya kile kitu ambacho nataka kwenda kukizungumzia au kukisikiliza. Meona mazoezi ni kwenye kukijibu au kukielezea. Ukondo kujiandaa kwangu. Lakini pia uwa naakikisha na jiandaa kiafya. Kiafya labda kama nilikuwa nimechoka, nitafanya mazoezi kidogo. Meona nitafanya vitu flani, ilimladi tu mwili wangu huwe sawa na ubongo huwe sawa. Kitu kingine ni kuakikisha niko sawa kwenye kushiba. Yani lazima nile. Ni lazima nile niwe nimeshiba, nimejitosheleza. Napenda mara nyingi hivo. Lakini ikitokeaga, naenda kufanya mkutano. Sijala, ikitokeya nafanya hivo pia. Naweza kufanya vizuli, kusikiliza, kuzungumza, kutoa mawazo, kupokea vizuli. Lakini hivo ambavyo nimivisema. Kukua sawa kwenye mwili, mazoezi, kushiba meona na vitu vingine hivyo ni vitu ambavyo napenda kujianda navo kabla ya kuenda kwenye mkutano hivyo ene.

Huwa napenda ali ya hewa ya baridi, baridi ila isiwekali sana, lakini angalau baridi huwanaipenda sana. Lakini joto huo lina niathiri kwa kiasi ki kubwa. Joto siweza ninalo kabisa kwa sababu huwa nakosa amani, muili wangu uwa unakosa amani kwa sababu alia hewa ya joto haiendani kabisa na mimi. Hila alia hewa ya baridi naipenda. Japo isiwe baridi kali sana kwa sababu pia siwezi ila joto siriwezi kabisa, labda joto niwe nafanya mazoezi. Nikiwa natokwa na jasho lile, lile sawa kwa sababu najua likitoka baadaye naenda naoga, linaondoka. Lakini hali ya hewa ya joto siwezi kabisa. Siwezi, siendani nayo huwa napenda hali ya hewa ya baridi.

Napenda wanyama ambao wanafugika. Kwa mfano kama mbwa wa paka, kizungumzia kama wanyama na mavuno kama ngombe, mbuzi. Kwa sababu wanyama wanafugika, wanafaida. Kama mbwa wanafaida kwenye ulinzi, paka wanafaida kwenye ulinzi. Lakini pia kama pambo, ngombe, kama hivo ni biyashara, napokua na zao, napata watoto, maziwa. Vitu kama hivi huwa napenda wanyama ambao wanafugika. Napenda sana sipendi wanyama ambao ni wakali kuishi nao pamoja sio rafiki, wana dunia yao wana mazingira yao lakini wanyama wanaofugika na wapenda.

Kinachofanya mazingira ya kazi kuwa mazuri ninafikiri ni mipango mizuri, cha kwanza, halafu kitu cha pili ni utendaji mzuri. Kwa sababu utendaji ndio unajumuisha mazingira kuwa sawa. Utendaji unapokuwa mzuri, mipango mizuri, huwa inafanya hata mazingira kuwa mazuri. Kwa sababu mazingira kuwa mazuri ni mipango ambayo inakuwa tayariimepangwa. Kwamba mazingira yetu ya kazi lazima yawe mazuri. Cha pili ni utendaji, kwamba utendaji kila mtu akihakikisha analinda mazingira yako kwenye sehemu ya utendaji. Mkitenda vizuri, mtayafanya mazingira kuwa safi na kuwa mazuri pia.

Naupenda sana mwezi wa saba kwa sababu ni mwezi wenye maajabu mengi sana. Kwenye maisha na hiyo ni kwa upeo wangu mimi. Ni mwezi ambao una maajabu mengi kulingana na uchunguzi wangu. Kama kuna watu wengine hawafahamu kuhusiana na maajabu yanayopatikana kwenye mwezi huu wa saba. Basi kwa uchunguzi wangu mimi mwezi wa saba una maajabu mengi. Na napenda jinsi ulivyo kwa sababu maajabu ya mwezi wa saba huwa yanaweza kunifanya mimi kufanya vitu vingi sana ambavyo vimekaa kimaajabu na vyenye nguvu ya kupokelewa na watu naupenda sana mwezi wa saba.

Napenda sana kuangalia vipindi vya habari. Habari na matukio ambayo yanakuwa yanaendelea duniani. Ni vipindi ambavyo napenda kuviangalia kwa sababu napenda sana kujifunza kuhusiana na mambo ya nayoendelea ki dunia. Napenda sana kujua vitu vina vyoendelea kila panapo kucha na jua likizama vile ambavyo watu wa kubwa wanafikilia kufanya mabadiliko ya mambo kadhaa wa kadhaa.

Wakati ambao huwa nafanya kazi vizuri zaidi kwangu mimi ni usiku. Kila siku ninapokuwa nipo kwenye majukumu yangu ya kazi basi usiku ni wakati ambao mi napata utulivo wa kufanya kazi zangu kwa weledi kabisa usiku. Na hata watu wangu wengi kwenye kazi zangu ambazo mi nafanya huwa napenda kufanya nao kazi usiku. Kazi ambazo nazizalisha mimi mwenyewe lakini kwenye kazi ambazo zinakuwa kama maagizo kwangu aitha ajira, huwa nazifanya mchana.

Huwa siendagi kabisa sinema. Siendagi kwa sababu siku hizi mitandao iko mengi ya kutazama sinema. Huwa natazama sinema kwenye vifaa vyangu vya kutazamia tu nyumbani kama televisheni, simu, kompyuta na vitu vingine. Lakini huwa sina tabia ya kwenda sinema na sijawahi kabisa kueenda sinema.

Ushauri wa kwanza ambao napenda kumpa mtu mwingine kwanza kujiamini. Kujiamini kumebeba mambo yote. Alafu kujiona kuwa wewe ni wa thamani. Kujiona kuwa ni wa thamani kuamini uwezo ama kalma ambayo uko nayo ndani yako. Lakini pia huwa napenda kushauri wa hatu namna ya kujifunza kuwajua wenzao. Kama ni mwanadamu ajifunze kumjua mwanadamu mwenzake. Hata kama si kwa kiwango chote, lakini ajifunze kulingana na mapito ambayo anakutana nayo. Kwa hiyo, ushauri mkubwa ni kwamba lazima tuhakikishe tunajuana na tunajua vile ambavyo tunataka kuvifanya, tunavovikusudia.

Hapana, siishi mahali nilipozaliwa. Na mahali nilipozaliwa, nimeondoka muda mrefu sana. Naishi mahali tu ambako ndo mapambano yangu, utafutaji, naona kila kitu kimeendana mazingira hayo. Kwa hiyo naishi mahali tofauti na nilipozaliwa kiukweli.

Ndiyo, natumia teknolojia ya sauti, natumia teknolojia ya sauti tena kwenye mambo mengi, kwenye mambo mengi sana, na natumia teknolojia ya tofauti, tofauti za sauti katika kutonga, kuunda, kutengeneza, kukarabati, vitu ambavyo vinahitaji sauti, mambo mengi nafanya kwenye swala la teknolojia ya sauti.

Napenda chakula kitamu, lakini siyo latha ya utamu wa sukari sana sana. Sukari ni mala chache, napenda chakula chenye latha ya chumvi. Kuna utamu wa chakula ambacho, unakipata kwenye latha ya chumvi. Latha ya chumvi kwa jamii yetu sisi ni latha ambayo ndo latha ya asili. Muona bwana, kuwa napenda chakula cha chumvi, siyo sukari. Sukari ni malachache sana. Ila napenda chakula chenye latha. Tamu, japo kuna utofauti kati ya tamu. Tamu imelenga sana kwenye vitu vya sukari. Na chumvi, imejiwekea kwenye chumvi, lakini zote ni latha ambazo. Mimi nazitafsili kuwa tamu nila napenda chakula chenye latha ya chumvi.

Napenda sana kufanya tendo la faraga ninapokua labda na mtu wangu. Na tangu nimejifunza, ni muda murefu kidogo, nimejifunza kipindi ambacho tu, nimeweza kujitambua na kupevuka kuwa mtu ambaye ninastahili kushiriki matendo ya faraga na mpenzi wangu. Sasa kwa bahati nzuri, imekuwa ndo style yangu kubwa ambayo endapo nikitaka kupumzika. Na kisha basi nikikutana na mpenzi wangu, nikishiriki vitu vya faraga, moyo wangu, mwili wangu, unahisi burudani, unahisi kupumzika, unahisi kutulia, naweza nikapata na usingizi kabisa nikapumzika ni kitu ambacho napenda sana.

Napenda sana muziki wa jadi napenda muziki wa jadi kwa sababu ndo muziki ambao kwa kila tamaduni inaamini na muziki ulianza kwenye utamaduni fulani fulani. Unajua sasa hivi watu tunajaribu kuiga mifumo mbalimbali ya watu kulingana na uzuri na jinsi ya ambavyo inaskika. Lakini kwa jadi ndio wasili ya kila mtu kwahivyo mimi napenda muziki wa jadi hasa jadi yetu. Kwa sababu ndio wasili yetu na ndo ukweli wa maisha yetu.

Kwa kawaida mimi huwa nalala masaa manne mpaka sita. Ikizidi sana nitalala masaa saba lakini utalatibu wangu ni kulala masaa manne mpaka sita. Na hii yote inatokana na namna ambavyo kumekua na ongezeko la kasi kwenye mapambano yangu. Na majukumu mengi sana kwenye vitu ambavyo navifanya. Na nimekua na wigu mdogo katika utekelezaji. Hivyo lazima nihakikishe natekeleza vitu vyangu kwa uimara, mbaka nitakapopata nafasi ya kutenga majukumu au kuwapatia watu wengine fulsa ya kushiriki.

Huwa nasaidia jamii yangu hasahasa kwenye swala la mawazo, mchango wa mawazo. Huwa natoa mchango wa mawazo kwa sababu kila jamii na nyakati zake. Huwa kuna watu wenye nguvu ya kufanya kwa vitendo na kuna watu wenye nguvu ya kufanya kwa kushiriki kwenye ongezeko la miundo mbinu. Lakini mimi huwa nasaidia katika upande wa mchango wa mawazo. Huwa napenda kutoa mawazo chanya. Lakini unapofika wakati na mimi ninaweza kushiriki kwa vitendo nashiriki lakini sana sana kijamii huwa nashiriki katika kushea mawazo mazuri. Kwa sababu niko katika hatua za kutafuta. Lakini inapukuja maswala ya ushiriki wa mambo ana kwa ana huwa pia nashiriki.

Usiku kabla ya kulala, huwa napenda kuomba, kufanya maombi, kwenye jamii yetu, sisi tunaamini, yupo Mungu amba alitengeneza kila kitu. Pale tupo utashi akili ya kuunda hata hizi teknorojia ambazo tunazitumia, kupata mafanikio, kuunda mambo mbalimbali kama sehemu ya burudani, kama sehemu ya uweze shwaji, kurahisisha maishia, kupata kipato, kuishi katika mitindo ya kisasa. Kwa huwa napenda sana kuomba usiku kabla ya kulala. Lakini pia kabla ya kulala huwanapenda kutazama au kuskiliza simulizi mbali mbali ambazo zinaweza kunifanya, nipate cha kutafakari. Hata napokuwa usingizini, napata njozi. Basi unajua mara nyingi njozi huja kulingana na baathi ya vitu ambavo vinakuwa tumevishiriki. Mchana, kuw a napenda kusikia ama kuona vitu ambavyo vinaeza vika nifikirisha mambo fulani napokuwa na lala.

Napenda kucheza mchezo wa mpira wa miguu napenda sana ya mpira wa miguu ni mchezo ambao naupenda, kuliko michezo mingine yoyote na ni mchezo ambao nina urefu nao na huwa nauona kama mchezo ambao naweza kunipatia mafanikio makubwa kwa sababu ni mchezo ambao kwa sasa una fursa, watu wengi wanaekeza ni mchezo unaotambulika kuwa mchezo namba moja kidunia, na mimi huwa napenda kucheza mchezo huo kwa hivyo mchezo wa mpira wa miguu naupenda sana.

Uwezo ambao ningependa kuwa nao au natamani kuwa nao ni kuwa na nguvu ya ushawishi hasa kwa watu wa sekta kubwa, watu ambao wanafanya vitu vingi, vya kuleta maendeleo zaidi, kijamii ningekuwa na uwezo wa kuweza kuzungumza nao, haiwe ana kwa ana au kwa namna ambavyo naweza kapokea labda mawazo yangu na vitu vingine, ningefurahia hicho kitu.